Mimi hupenda mkutano ambayo huandaliwa mitandaoni hii husaidia sana kwani inaezafanyika wakati wawote either ikuwe usiku ama ikuwe mchana na pia hauhitaji nauli kwenda hapo penye mkutano uko unafanyia tu nyumbani na unaweza fanyia mahali popote upo hata ikiwa ni njiani ama ikiwa ni nyumbani.

Shirika ninalofanyia kazi, nina, nina, nina, nina, nina, zinanipendeza juu kazi yangu juu ni ya mtandaoni naweza fanya kazi wakati wowote sina muda haswa ati ati naweza amka asubuhi, ati lazima nifanye kazi masaa kukiwa mchana lakini huku naweza fanya usiku ama mchana kulingana na ile wakati ninavyo penda.

Ninachopenda sana kuhusu huu mtaa wetu ni kuwa sio mkubwa sana kwa hivyo tunajuana kwa undani pia usalama uko vizuri sana kwani hakuna wizi wowote unavyo ama uhalifu unavyoendelea hapa pia iko tulivu na hakuna hautapata wakora ama kitu kibaya kinachoendelea huku.

Juisi ninayo ipenda zaidi sana ni ya maembe hii ninapendeza sana na karibu kwetu juu kunawa matunda mengi ya maembe mimi hupenda sana kutengeneza hiyo juisi kwani inapatikana kwa urahisi na ni rahisi kutengeneza, unahitaji tu sukari na maji na inakuwa rahisi kuipata.

Ndiyo sana mimi hupenda sana kwenda msituni juu kuna hata moja yenye kukaribu na mtaani kwetu na mimi huenda hapo ninapo kuwa ni nazombwa na mafikira mingi na ina nisaidia sana kupumzika na kufanya mawazo yangu yawe huru na ina nipatia furaha mingi kwa maisha kuona yao mazingira.

Mimi hupendelea sana kusoma, kwani kusoma inakuwa ni rahisi na hutumii vitu mingi lakini kama ni kuandika unahitaji karatasi, kalamu, na ambazo hizo vitu zinahitaji pesa na lazima kuzitafuta lakini kusoma, haihitaji kitu yote, unaihitaji tu kukaa chini na utafute chenye unasoma.

Ndiyo maramingi mimi sipendi kutembea kwa gari ama kutumia pikipiki mimi hupenda kutembea kwa miguu. Hii husaidia sana kwani ni kama kufanya zoezi na ambayo inafanya mwili wangu ukue na afya njema. Na pia kutembea kwa miguu hailipishi popote kua hailipishi chochote kumaanisha ninaeka fedha zangu.

Kipawa chenye niko nazo, sana sana ni ya kucheza mpira. Mimi napenda kucheza mpira sana sana wakati wenye siko kazi. Na nime imenisaidia sana juu nimengia kwa timu ya kijiji yetu na huwa tunacheza hadi tunaenda nje na kucheza na timu zingine. Ambapo tumeshinda timu zingine mingi sana na tukakuwa kuepuka washindi na tumekua tukitunzwa vizuri.